Mhmm, naelewa swali lako kwa kweli jua kali linaweza likawa kizuizi na hata lenye kuleta madhara katika mwili wa binadamu. Kwa upande wangu mimi hujikinga dhidi ya jua ama makali ya jua kwa kuchukuwa tahadhari zinazolinda afya ya mwili na ngozi kwanza mimi huvaa mavazi yanayonifunika mwili vizuri, hasa yenye rangi hafifu na vitambaa vinavyozidisha joto. Hii husaidia kupunguza athari za miale ya jua. Pili, mimi hutumia mafuta ya kujikinga na jua kali inapobidi. Hasa, inapokuwa nje kwa muda mrefu. Mafuta haya, husaidia kulinda ngozi dhidi ya miale hatarishi ya jua tatu, mimi hujitahidi kukaa kwenye kivuli au ndani ya jengo wakati jua inapokuwa kali zaidi hasa kwanzia saa nne asubuhi hadi saa kumi jioni. Hatimae kunyonya maji ya kutosha kwa sababu jua kali husababisha upungufu wa maji mwilini. Kwa ujumla tahadhari hizi hunisaidia kujilinda dhidi ya madhara ya jua kali na kudumisha afya njema.